Mimi huamini kuwa huwezi kula peke yako huku wengine wakiwa njaa. Lazima tusukumane ndio sote tutoboe. Mimi hujitolea sana kusaidia wasee wadogo. Hasa wale wa shule. Kwa kuwapa, mentorship. Na kuwasaidia kuelewa mambo magumu ya masomo na maisha kwa lugha rahisi wanayoelewa.

Mimi hupenda maua kwa sababu ya ile risto ya maana iliyo fichika. Kwa mfano, ukimpelekea msela wako au mshikaji fulani waridi. Ujumbe umesha fika bila hata kuongea sana. Inasaidia kuelezea hisia zenye saa zingine maneno ya kawaida hayawezi kutoboa.

Mimi huanza mwezi kwa kukaa chini na kutulia ili kuchora ramani kamili ya safari yangu. Maana bila mpango mwezi unaweza kukupita ukiwa bado unapiga roundi hapo hapo. Kwanza mimi huangalia lile lengo moja kubwa ambalo linaniletea mula ama hatua ya maana. Kisha naligawanya katika vipande vidogo vya kila wiki ili nisilemewe na uzito wa kazi.

Maziwa ni kitu siwezi kosa kwa keja. Maana kwangu maziwa ndio inakamilisha siku ya msela anayipiga hustle Nairobi. Hakuna kitu inabamba kama kuwanza asubui na kikombe cha chai ya maziwa ilio pigwa ikatokota vifiti. Ile yenye ina rangi ya brown ya kishua na harufu inayo kufanya uamke kiakili tayari kwa mboka.

Kulima bustani ni shughuli moja yenye inanipa amani sana. Hata kama mimi ni msela wa mjini. Kuna vile unajisikia ukiwa na uwezo wa kuweka mbegu kwa udongo, ukaichunga na baada ya muda, ukaona kitu cha kijani kimeanza kuchipuka. Hiyo feeling ni kama muujiza fulani hivi.

Ndiyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii. Huko ndiyo mtaa wa pili. Mitandao kwangu ni kama digital base ambapo naenda kupiga story na machali kucheki nini ina trend na kusaka fursa mpya. Mimi ni msela wa kupatikana sana kwenye X, yaani Twitter, nikisoma habari zinazochipuka sekunde baada ya sekunde. Na Instagram au TikTok kucheki ubunifu kwa wasee na zile video fupifupi zinazo vunja ambavu.

Kwa upande wangu, kipaumbele namba moja katika mawasiliano ya kazini ni uwazi na unyoofu. Unajua mitaani hatupendi risto ndefu zenye hazina mwelekeo. Kazini pia iko hivyo. Napenda kila msee naye ongea naye aelewe pointi yangu papo hapo bila kubahatisha.

Ndiyo, ubunifu ndiyo damu yangu. Mimi si msela wa kufuata mkumbo au kufanya vitu vile vinazoeleka kila siku. Napenda sana kuchukua idea ya kawaida na kuipiga rangi mpya mpaka kila msee apigwe na butwaa. Kwangu ubunifu, si kuhusu kuchora picha pekee, bali ni jinsi unavyofikiria na kutatua shida za mtaani kwa ujanja.

Hapo umenigusa mahali pangu. Kusema ukweli, mimi ni msela wa chai ya maziwa kwanzia asubuhi mpaka jioni. Unajua ile chai ya kienyeji imepikwa ikachemka sawasawa na maziwa freshi. Ikatiwa viungo kama tangawizi ama iliki mpaka harufu yake inajaza nyumba. Hiyo ndiyo kinywaji chenye kinanifanya nikue na mzuka wa kwanza siku hapa Nairobi.

Mimi huamini kuwa ushirikiano ni kama injini ya gari. Piston moja ikigoma gari haliendi popote. Mimi hutumia mawasiliano ya mara kwa mara na ya kweli ili kuzuia misuguano. Badala ya kusubiri, shida itokee ndio tuanze kulaumiana, mimi hupenda tuwe na zile check-ins fupi fupi, hata kama ni kupiga story ya dakika tano kwa whatsapp ama kando ya mashine ya maji ili tujue kila msee yuko rada na anahitaji msaada gani.

Mimi ni msela anaependa kuepuka stress za watu wengi na misongomano isiona maana. Kwa hivyo, mimi hupenda kuenda madukani katikati ya wiki, asibui na mapema. Unajua ile vibe ya kuingia supermarket au mall saa tano hivi ya asubui siku ya juma nne ama jumatano. Duka linakua tulivu, hakuna foleni ndefu na unaweza kuchagua vitu vyako kwa utulivu bila msee kukusukuma na troli.

Familia ndio kila kitu. Na kwangu mimi, wakati wa familia ni wakati wa kutoa stresi zote za mtaani na kurichaji roho. Kitu tunapenda kufanya sana ni kupiga story za maana huku, tukienjoy mlo, wakishua, wa nyumbani. Hakuna kitu inanibamba sana kama kuketi sote mezani kukiwa na harufu ya pilau ama nyama choma. Tukicheki na kukumbushana risto za kitambo.

Hapo sasa umenipata michezo ya video ndiyo kutoroka kwangu huku baada ya siku ndefu ya hustle mtaani mimi ni msela anayependa ile vibe ya kujiachilia kwa ulimwengu mwingine iwe ni kupiga soka ya kishua kwenye fifa na mabeshe maskani au kuingia kwenye misheni mzito za gta ama call of duty. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo.

Mimi huchukia kazi ya kuosha vyombo. Hasa vile vya jioni baada ya kula mlo mzito. Unajua ile vaibu ya kuwa umeshiba pilau au nyamachoma. Umetulia tu kwa sofa, unacheki movie. Halafu, unakumbuka kuwa kuna rundo la vyombo jikoni linakungoja. Hiyo kitu huwa inanikata stimu vibaya sana.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni unyenyekevu ulio changanyika na bidii. Napenda sana kuona mse ambaye amepiga hatua kubwa maishani. Labda anamula ama akili nyingi. Lakini bado anaweza kuketi na raia wa ground na kuongea nao kwa heshima. Wasee wenye roho ya kusaidia wengine bila kujionyesha ni watu wa maana sana.

Kazi ninayoithamini zaidi kuliko zote ni ualimu na mentorship. Sio tu ile ya kuketi darasani na chaki. Bali ile roho ya msee kujitolea kufungua akili ya mwingine. Unajua, unaweza kumpa mse zamaki akala siku moza. Lakini, ukimfundisha jinsi ya kuvua, umempea maisha yake yote.

Manze, malengo yangu kazini ni rahisi lakini yana uzito. Nataka kutumia wezo wangu kusaidia wasee kukuza hustle zao. Iwe ni kubuni idea za biz, kuchora malogo, ama kupanga mikakati ya kusaka mula. Lengo langu ni kuona kila msee anayepiga story na mimi anapiga hatua mbele.

Kwa upande wangu, kompyuta si kifaa tu. Ni kama engine room ya kila kitu ninachofanya. Mara nyingi mimi huitumia zaidi kwa ajili ya ubunifu na ujenzi wa miradi. Hapo ndipo napata uwanja wa kuchora picha za kishua, kutengeneza video na kuandika mistari kalikali ya kila aina.

Ndiyo, napenda kupiga picha kwa sababu hiyo ndiyo njia pekee ya kusimamisha muda na kuhifadhi ile vibe ya kipekee ambayo haitarudi tena. Iwe ni picha ya jua likizama nyuma ya majengo marefu ya Nairobi, au picha ya msee akicheka kwa furaha baada ya kupata dili ya kishua. Mimi huona urembo katika kila kitu.

Mimi huamini kuwa siri na heshima ni vitu vya thamani sana ambavyo mzee anafaa kuhifadhi. Uaminifu ndiyo msingi wa kila uhusiano iwe ni mtani au hapa kwa mtandao. Kuhifadhi kitu cha thamani si lazima kiwe dhahabu au muda. Saa zingine ni kile kiamini ambacho mshikaji amekuwekea ama ile hekima uliopata kutoka kwa watu wa kale.

Manze, mimi hupenda hali ya hewa tulivu ile ya baridi kiasi na mawingu. Unajua hile vibe ya asubuhi kule Nairobi kukiwa na kamist kidogo na hewa safi. Lakini jua halijachoma bado. Hiyo hali ya hewa inanipa mzuka sana wa kufanya mboka kwa utulivu.

Manze, katika mboka yangu, mimi huwamini kuwa mawasiliano ya wazi na ya papo hapo, ndiyo siri ya kufanya kila msee akae rada. Mimi simusela wa kutuma maimeli marefu yenye luga ngumu. Badala yake, mimi hupenda kutumia njia za kisasa na za kishua kama Slack, WhatsApp au Discord.

Manze, mda wangu wa bure ni kama recharge station ya akili yangu. Mimi si msela wa kukaa tu bila mwelekeo. Nikiwa na nafasi, kipaumbele changu cha kwanza ni kupiga story na wasee wa maana. Hapo ndio wakati wa kuchanua na mabeshte. Kujua nini, inatrend mtaani na kupata vionjo, vipya vya maisha ambavyo siwezi kupata kwenye vitabu.